Ndiyo, kwangu mimi ningependa kurudi ujana. Ujana ni kitu ya maana sana na ya kipekee. Inayopendwa na kila mtu. Sababu ukiwa kijana, utakuwa na ushupavu. Utakuwa na nguvu ya kutosha, ya kufanya kazi. Utakuwa ukipendesa kwa kila mtu. Sababu ujana, unakufanya uwe mchupavu mwenye kupendo na kila mtu. Sababu nguvu yako, itatumika kila mahali. Ukiwa kijana, kila mtu atakutamani wewe, hata kama ni watoto, wazee, na watu wowote wale wa kijijini. Sababu, hata ukiitwa mahali, utakuwa unawasaidia, kubeba, kupigana, na unaweza fanya kila kitu, chochote kile, sababu mwili wako uko na ujana na nguvu ya kutosha kabisa.

Ndiyo, kwangu mimi huwa napenda asali sana. Asali ni nzuri na ni tamu kuliko vitu vingine vyovyote vile nchini. Asali huwa inatengenezwa na mdudu mmoja unaitwa nyuki. Asali huwa inaeza tengeneza dawa, ambayo inaeza tibu magonjwa kama vile kifua, homa ama kibaridi. Asali ni nzuri kwangu naipenda sana. Sababu huwa ikiteremka tu kwa tumbo huwa inanikama inaniosha na ikiosha tumbo yangu inakuwa safi kabisa na hakuda shinda yoyote.